Ndiyo, napeenda kufanya kazi na wengine. Kufanya kazi na wengine, kuna leta motisha na kupunguza kazi. Kwa kuwa kufanya kazi peke yako, itakufanya uwe na mambo mingi kwenye akili ambayo inaweza kulemea. Imuhimu kufanya kazi na wengine kwani umoja ni nguvu. Hii ni pwa kushirikiana mana kila mtu ana ujuzi wake, anamafikira yake, anaezaleta ujuzi wake katika kazi, ili kukweza kuransia kazi. Badala ya kufanya mtu moja kazi ambayo itakulemea.

Mimi napenda kufanya mazoezi kwanza, huwa natembea kutoka kwangu hadi sehemu ambapo nimetenga hii huwa kilomita tatu kuenda tatu kurudi. Mazoezi nijambo muhimu katika maisha yangu. Inanisaidia tunyorosha misuli na kufresha kili. Mazowezi yambayo mimi ingine nafanya ni kuenda gym, kuinua viyuma na uzito. Hii uniseidia kuunda misuli, kunyorosha misuli na kufanya mwili kuwa nye pesi. Mimi huenda mazoezi maranne kwa wiki. Hii ina nisababu kazi, nikitoka kazi na wakati mungine hua nimechoka. Hivyo ina nibidi, niende, kufanya mambo mwengine. Nimi upenda kufanya mazoezi haswa wakati wa asubui na jioni. Asubui nimi uenda kwenye jimu kuinua viuma na uzito kwa saa moja. Jioni nikitoka kazini mimi uenda kuinua pia kwa saa moja. Kabla ya kuenda mazoezini nimi ukunye ukula na kuketi kwa saa moja kwanza ili ndo niende mazoezi. Bada ya mazoezi mimii ujisikia mwenye nimechoka na mwenye na vizuri kusababu nimenyorosha misu.

Ndiyo, mimi hupenda kuwogelea. Kila jumamosi, jioni mimi huwenda kuwogelea kwa saa moja unusu. Kuwogelea ni jambo ambalo limekuwa nitebia kuturiza akili, kunifraisha na kunimbrudisha. Mimi huwenda kuwogelea hakuanzia saa kumi, hadi saa kumi na moja unusu. Kuwogelea ni jambo ambalo limekuwa nikifanya tangu niwe mdogo. Nilifundishwa kuogelea na marafiki zangu na baadaye nikiwa shule nilishiriki katika michezo ya kuogelea. Huu hunifurahisha hasaa kuogelea unahitaji ujuzi muhimu ambayo mimi hufurahia.

Ninapokuwa na furaha nyumbani, mara nyingi mimi huweka mziki ambayo upenda na kupiga densi. Hii unisaidia kama moja, njia moja ya mimi kufurahi. Mbali na kupiga densi mimi huimba na ama pia huenda nje na marafiki zangu kusherehekea kwa kukula chakula ambayo tunakipenda.

Ndiyo, mimi nawafahamu majirani zangu. Majirani ni watu muhimu ambao mimi huwapenda na ni muhimu kuwajua. Majirani tu ni watu ambao wanaweza kusaidia wakati ngumu. Majirani wangu tangu nihamie hapa nimejuana nao tumeshirikiana katika mambo mengi majirani wangu ni watu wa karimu wenye roho safi wamenisaidia wakati nyingine ambapo nilikuwa na shida ni watu ambao nawashukuru sana kukuja katika maisha yangu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye mimi umfahamu ni Marehemu Dobby Bryant. Kijana huyu alikuwa mwenye ujuzi mwingi katia kucheza mchezo kikapu. Kijana huyu alikuwa mzuri hasa kwa kufunga magoli ambaye ni yale ya mbali ambaye yanasaidia timu kupata pointi tatu. Mchezaji huyu alikuwa captain wa timu yake ambaye alikuwa anawangoza wenzakeo katika ushindi. Ujuzi muhimu sana ambayo nilikuwa naupenda ni jinsi ya alivokuwa akichenga wenzake na kufunga mabao. Wakati mimi humwona akicheza, huwa najihisi mwenye msisimko mzuri na natamani kuwa na ujuzi kama wake katika mchezo huu ambao si kila mtu aneaza kuwa na ujuzi kama huu kufunga mabao mengi na kuchenga wenzake.

Ndiyo mimi hupenda kazi hizi mbili napenda kuchora na pia kupaka rangi haya ni kazi ambayo yanaambatana tangu niwe mtoto mdogo nilikuwa napenda kuchora wanyama viumba magari ambayo nilikuwa nayapenda nilikuwa mchoraji mzuri sana nikiwa mdogo hadi nilikuwa nasaidia wenzangu kuchora baada ya kuchora ni lazima kupaka rangi ili maumbo yakaweze kuwa ya furaha na yakaweze kufurahisha macho. Kwa hivyo ni vigumu sana kwangu kuchagua gani nzuri. Ila kuchora ndiyo jambo ambalo nalipenda zaidi. Kwani inafanya niwe mtu mbunifu na kufanya akili yangu kuwa changamufu. Hii huwa inanifurahisha haswa baada ya kuchora kitu ambacho kikitokea vizuri kinafurahisha macho ya watu wengi na watu wengi wanai tamani.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni rafiki yangu ambaye tulikutana tukiwa kazini. Na huyu rafiki alikuwa mtu mkarimu sana kwangu tulipokutana. Alinisaidia katika kuweza kujua mambo madogo madogo kazini ambayo yalikuwa muhimu. Ili kufanya kazi yangu iwe rahisi ninapokuja kazini. Tulifanya mambo mengi pamoja hasa alinisaidia siku za kwanza katika kazi kuweza kujua kila kona ya kazi ili iwe rahisi kwangu kufanya kazi. Jambo ambalo inafanya iwe rafiki wa kweli ni kwamba kila jambo zuri au baya linapotokea yeye hunieleza na mimi humweleza mambo yangu. Hivi tunasaidiana kutafuta suluhisho pamoja ili tukaweze kushusha humu ziko pamoja.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku. Kifaa changu ni kizuri kina batari mzuri ambayo kinaweka moto kwa muda mrefu. Mimi huchaji simu yangu usiku ninapoamka asubuhi mimi huwa simu yangu imejaa. Hivyo ni rahisi kuzunguka siku nzima bila kuhitaji kuchaji mara nyingine hadi ninaporudi kwangu jioni. Hii nashukuru simu yangu kuwa nilinunua simu yenye batari nzuri ya kuweza kuweka chaji kwa muda mrefu hivyo nachaji simu yangu mara moja tu kwa siku.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza ngoma kila siku jioni hasa wakati naenda gym ama baada ya kutoka gym. Hii ni baada ya kuchangamusha, kuweza kuchangamusha akili na mwili na kusisimua. Nina ngoma mingi ambayo mimi hupenda kucheza hasa za zile za sili za rumba. Hii kuwa ngoma tulivu na unaweza kupiga dancing ukiwa tu umetulia na hauwitaji nguvu mingi au mambo mengi.

Ndio, mimi hupenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu. Mchezo huu ni mchezo ambayo unafurahisha na ambao unahitaji ubunifu mwingi sanaa kuna wachezaji wengi duniani kama vile Christiano ambaye hunipa motisha ya kucheza na ni watu ambao mimi huwaiga haswa jinsi wanyavyocheza na mpira katika miguu yao na kuweza kuwaacha wengine wakiwa chini. Mchezo huu ni mchezo ambao ni maarufu sana duniani kwani unapendwa kwa kuwa inasileta hisia za furaha na kuweza kufungua akili ya watu ili tuweze kujua kwamba mchezo huu ni wa timu tu bali si wa mtu mmoja kwani unaweza kuangalia jinsi timu moja inavyo shambulia na jinsi nyingine inavyo kinga na jinsi wanavyoshirikiana katika uwanja.

Mimi wakati umeme unapokatika mara nyingi kama ni wakati wa mchana mimi huweza kutembea ama kuenda soko kuangalia vitu geni geni zilizo kuja ili nikaweze kuyanunua au nikaweze kujua mambo mapya. Mara nyingine mimi huchukua kitabu na kusoma kurasa kadhaa ili nikaweze kuongeza maarifa maarifa yangu katika kazi. Wakati mwingine umeme unapokatika mimi huweka mziki na mimi kupiga densi hadi umeme utakapo rudi. Wakati mwingine mimi huenda na kuchukua baiskeli yangu na kuweza kunyorosha miguu na kuiendesha.

Kumbu kumbu nzuri sana ambayo ninae mikiwa katika shule. Ni wakati nilipokuwa kidacho cha nne ambapo tulukuwa tuna shirikiana na wenzangu katika kuweza kufanua masomo ambayo yalikuwa yanatusumbua. Hii ushirikiano ili tuweza kufanya masomo yawe jampo raisi. Na tukaweza kufungua akili na kusaidiana ili kila mmoja atua marifa yake ya lio na njia ambayo ni raisi. Upata jibu sahihi. Hii iliweza kunionyesha kwamba umoja ni mgumu kwani masomao ambayo yalikuwa gumu kabla. Bada ya kushirikia na wenzengu na vikundi vya kusoma. Yalueza kuwa rahisi na sisi wote tukaweza kufaulu. Hii jambo ambalo limenifraisha mashani mwangu hadi siku ya leo.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalamu wa vidole. Hii ni njia moja ya usalama ambayo mimi hupenda na naiamini. Kwani ni vigumu sana mtu mwingine kuweza kuidukua. Kwa kuwa kila mtu kidole chake kina mfumo wake tofauti sana na wa mwingine na hayawezi kufanana dunia Mzima. Hii mimi hupenda kwa kuwa ni njia salama ambayo inayonipa imani kwamba siwezi kudukuliwa au kuibiwa vitu chochote.

Mimi mara nyingi huwa mtu wa kuhai. Mimi haswa wakati ninapo kuwa na shughuli. Mimi hupanga wakati wa kuamka wa kufika ili nikaweze kuhai saa. Mimi katika maisha yangu sipendi kuchelewa katika jambo lolote. Mimi hufika mapema hata kabla ya wakati. Kwani ni jambo nzuri kufika ili kuweza kujua manthari ya mahali ya utakuwa, ni mambo gani mageni na mambo gani ambayo atashughulikia. Kwa ujumla naweza sema mimi huwa mtu wa kuchika. Wakuhaidi. Kwani ni jambo nzuri ambayo mejifunza tangu niwe mtoto mdogo na imenisaidia katika maisha yangu.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea katika mbuga za wanyama, katika shule na maeneo ya burudani. Mimi huchagua pahali pakwenda kulingana na uwezo wangu na muda ambao nahitaji. Mara nyingi mimi huenda katika mbuga za wanyama, hasa mwisho wa mwezi kwani yanahitaji fedha nyingi kidogo kuliko mengine. Hivyo basi ni mambo mengi ambayo mimi hupenda kufanya. Kule kwani kunavutia macho na kuweza kufurahia mambo ambayo unaona kwani maumbile ya Mungu ni mengi. Na ni mageni ambayo unaweza kujifunza kutukana na kutembea.

Utaratibu wangu wa jioni, mara nyingi baada ya kutoka kazini, mimi hufika nyumbani, hutulia kwa muda mchache, kupata kinywaji kidogo au chakula kidogo. Kisha mimi huenda katika gym ili nikaweze kufanya mazoezi kidogo jioni. Ninapoenda hadi kwenye kituo cha jimu mimi huwa natembea kwani ni kilomita tatu. Hii huwa ni moja ya jambo ambalo mimi hufurahia kila siku. Baada ya jioni, baada ya kuenda jimu, mimi hurudi, kisha nakula chajio, nikishakula chajio mimi huenda kuoga, hivyo naenda kujiandaa kulala. Huwa nahisi mwenye furaha mwingi sana wakati wa jioni kwani mwili huwa umetulia na akili imetulia kwani baada ya siku mzito mimi hupenda kutulia.

Chakula ambacho mi hupenda kula jioni mara nyingi hutegemea na ratiba ambayo mi huweka. Wakati mwingine sana sana mi hupenda kula wali au ugali, na kitoweo kizuri kama vile nyama au samaki. Mara nyingi mi hukula ugali kwa samaki au nyama ya ng'ombe, chakula hiki huwa tamu sana kwani inanipa virutubishi muhimu katika mwili. Ugali hunisaidia kunipa nguvu wa kuanza siku.

Kifaa cha kiteknoloijia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu. Kifaa hiki kime kuwa chombo moja ambacho ni muimu sana katika maisha yangu. Kwani kila kitu sasa hivi kinafanyika kukipitia kwa njia ya simu. Kwa mfano mawasiliano, lazima natumia njia ya simu kuwasiliana na familia, marafiki na watu wanzangu kazi. Kitu kingine ni kwamba simu kina nisaidia katika malipo ya kila siku. Siku hizi, simu ni njia moja ya kulipa, bidhaa tunaponunua. Kwani nikikosa simu sasa hivi mambo mengi itasimama. Jambo mwingini ya muhimu kupitia simu ni kwamba inanipa habari za sa hivi punde. Kwane inaweza kuwa na taarifa, ni nini kinaedelea duniani kote, bila kukwangaika. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana sababu ya simu simu natumia kueka saa na nimaandika kila kitu ambacho naitaji kutimiza. Hivo basi simu ni moja wapu ya kifaa ambacho silezi kuhishi pasipo.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza mchezo huu ni moja wapo wa michezo muhimu ambayo mi hupenda kucheza haswa baada ya kazi na marafiki tukiwa tumetulia. Mchezo huu wa ubao hua ni mmoja wa mchezo ambao unasaidia mimi kufikiria kiumakini na kuweza kujua jinzi ya kuweza kumshinda mwenzangu. Kwa sababu mchezo huu unahusisha kufikiria zaidi ili kupanga ubawa wako vizuri ili kaweze kumshinda mwenzako kwani mchezo huu ukifanya kosa moja linaweza kufanya upoteza mchezo. Ni mchezo ambao inafaa uwe na umakinu na mwenye busara zaidi usifanye uamuzi wa haraka haraka.

Jambo la kwanza ambalo ndilo muhimu ni kushirikiana na watu. Jambo hili zinanisaidia kwani mimi hupenda kuzungumza na watu ili kuweza kupata upande wao wa fikra pia yeye apate upande wangu wa fikra ili kaweze kujua njia mpya ya kutatua vitu. Jambo la pili, mimi huweza kuheshimu mawazo ya wenzangu kwani tofauti ya mitazamo ndio huwa unaleta maarifa zaidi. Kwani kuna kufungua akili ukaweze kuona aina ingine ya kutatua jambo bali kukaa na upande wako mmoja. Jambo lingine mimi ushirikiana na wezangu kwa kusaidiana. Kwani tunatoa msaada inapohitajika. Mwenzeko akilemewa unaweza kumsaidia ili asieze kujiumiza akiwa kawaziliana. Jambo lingine ambalo ni muhimu ni kutatua migogoro kazini. Kutatua migogoro kwa njia ambayo ni ya heshima na upande wote utaweza kuridhika kwani hakuna cha ubaguzi au kuegemea upande moja. Jambo lingine ambalo ni muhimu ili kuweza kushirikiana ni kugawa kazi kazi. Kwani kila mtu akipewa kazi lapi ataweza kujihisi kueshimiwa badala ya kuachia mtu moja afanye kazi mingi kwa wakati moja.

Nimi napendelea kuongea kwani ni rahisi kuliko kuandika. Faida ya kuongea ni kama mawasiliano ni haraka. Kwani ujumbe utafika mara moja kwa njia rahisi na utaweza kupata feedback kwa njia rahisi. Pia uzuri mwingine wa kuongea ni unaweza kugundua hisia na sauti za mwenzako kutokana na sauti zao. Jambo lingine ni kuongea huimarisha mahusiano. Kwani mazungumzo ya ana kwa ana inaweza kufanya mtu aone unamwelewa zaidi, unamsikiliza zaidi, ili akaweze kujisikia huru na akaweze kuongea zaidi. Wakati mwingine mtu unapoongea hii hubadilisha na kutoa dhana ya kwamba una taswira potovu hasa mtu unapomwongelesha atajua kama unamheshimu ama unamdharau. Hii ndiyo jambo ambayo ni muhimu zaidi katika kuongea.

Ndiyo, nimi hupenda kupika. Kupika ni moja ya shuguli ambazo zinanipa, furaha na isi ya nzuri. Kwani unapopika unaweza kujua chakula unachokipika kulingana na njia unayopenda. Kupika pia, unakuwezesha, uweze, kuelewa ni kwanini chakula, kinaonja hivi hama vile. Jambo lingine ambalo inafurahisha na kupika ni kwamba ukipika, unawanza kueka viyungo ambavyo unataka na kujaribu resipe ambazo ulikuwa unatamani. Hii inakwezesha kuwa mwingi wa kuwa natofauti na chakula ambazo watakukula kwa wakati mmoja. Badala ya kurudia rudia.

Zoea moja ambalo nzuri ambalo nililijenga nikuweza kuwa na ratiba na bajeti kwa kila jambo ambalo inanua ili kueza kujua jinsi inavyo tumia pesa yangu. Hii ni zoea moja ambalo imenifanya nikaweze kuweka pesa nyingi bila kutumia katika shuguli zisizo zamana. Umuhimu ni kwamba zoea hii imenifanya nikaweza umuwa vitu vingi kwa njia mpango na kufanya kazi yangu iwa raisi kutumia pesa.

Kazi ambayo anaidhamini zaidi ni kazi ya utabibu. Kazi hii ni mmoja wapo ya kazi ambayo ninaipenda zaidi. Kwani inafurahisha jinsi madaktari na wauguzi wanaweza kumwokoa mtu. Kwani uhai ni jambo muhimu zaidi duniani. Na mtu anapo poteza maisha ni huzuni sana. Hivyo basi kazi hii ya utabibu au udaktari ni muhimu sana. Kwani inaokoa maisha na maafa ya sio ya lazima. Mambo haya yananifurahisha kwani inanipamotisha kwamba binadamu ni mtu mwenye akili na mwenye anatatua shida za mwanadamu mwenzake kwa njia ya ufasihi. Hasa pale wanapo fanyo upasuaji, jambo hili linanifurahisha kwani jinsi wanavyo fanya mtu akalala, akafanya upasuaji, wakamaliza, nakisha, kumwamsha bila kuhisi uchungwa wowote. Jambo hili ni uvumbuzi mzuri ambao unasaidia dunia sasa hivi.

Mahali ambapo ningependa kuenda kwa likizo ni kuenda Dubai. Dubai ni nchi ambayo na maamthari manzuri ya kunjithinjari kwa ni kuna bichi nzuri nzuri ambazo zinabutia. Ningependa kuenda Dubai. Hasa kuenda kutembea kwenye mchanga, mchanga rayo ambayo inavutia. Mtu ambaye ningependa kusafiri naye kwenda kule ni mke wangu. Jambo hili ni moja wapo ya taswira mbaya ningependa kwani kuenda na mke wangu na familia yangu ni jambo nzuri ya kuenda kutuliza akili ndiyo mimi napenda kupumzika na kutembea kona mingi kwani kila pahali unapo tembea kunakupa maarifa mpya katikati dunia.

Kitabu nachokipenda zaidi ni kitabu za hadithi kilikuwa andikuwa na muandishi maarufu marahemu ken walibora. Kitabu hiki kinamusika mkuu ambaya anaitwa kongawe. Maisha yake yalikuwa maisha ya changamoto nyingi tangu utotoni. Bali na licha ya kuwa na matatizo, mengi kakurukwana maisha ya kutoka kwa masikini, kukosa haki, anaweza kupambana katika maisha yake na kujituma hadi ya nafanikiwa mwisho. Hili ni jambo ambalo natia watu moyo kwani na tuwensha kwamba usipokata tama, magumi utatapita na utafanikiwa. Pia ilikuwa nionesha kwamba ni muhimu kwa watu kuzingatia ilimu. Kwani elimu inasaidia watu kuingia katika sehemu ambapo wakutarajia. Hivyo ni inatilia mkazo umuhimu wa elimu. Pia iluensha kwamba tu wavumilivu na tuweke Bidii. Kwa ni BD, ndiyo huleta mafanikio baadae. Matendo haya likuwa mazuri, japo madogo, ndiyo ambayo mwishoye laleta mafanikio katika maisha ya binadamu.

Kiwango ambacho nataka kufika katika kazi yangu ni kiwango cha juu zaidi. Kwani hicho ni itaonyesha kwamba ninakuwa mtaalamu katika kipande kimoja. Kazi yangu ni kazi ya utabibu. Nataka kuwa mmoja kati ya wapasuaji wazuri duniani kote. Kwani hii itanipa motisha kwamba nitakuwa nimefikia malengo yangu. Kwani kufanya upasuaji ni jambo ambalo si rahisi. Hivyo, nitakapofikia malengo haya, nitajua mimi ni mmoja wapo wa watu ambao wamejituma zaidi duniani.

Mfereji wa TV ambayo mi naufwata, inaitua CNN. Kwani hii inanisaidia kupata taarifa kutoka ulimwengu kote. Hii ni baadhi ya televisheni ambazo inaumarufu zaidi duniani na iko kila kona ya dunia. Bali na kutazama CNN, mimi hutazama Supersport. Kwani mchezo ni baadhi ya vitu ambavyo napenda zaidi duniani. Hasa kutazama mpira wa miguu. Hii ni moja wapo ya vitu ambavyo vinanipa raha na kusisimua hisia katika maisha yangu.

Mimi hupenda kunua vitu sokoni. Mimi huenda sokoni mara moja kwa mwenzi, ambapo katika soko yetu huwa ina siku ya jumamosi huwa soko maalum. Kwani huwa kumejaa bidhaa za aina zote kutoka pande zote. Hii hufanya kuwa kufanya kununua vitu kuwa rahisi. Kwani una wauzaji kutoka kila pande ambapo wamakuja na vitu tofauti tofauti. Hii inakupa aina nyingi za bidhaa ili ukaweze kuchagua. Kuenda sokoni pia kuna kufanya wewe kuinua vitu ambavyo vilivyo. Safi na ambavyo vimetoka shambani kama vile chakula. Kwani siku ya soko bidhaa hutolewa shambani na kuletwa sokoni mara moja. Hivyo unapata vitu vilivyo bora zaidi.

Mi ntasema ntatumia simu yangu zaidi kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kucheza, michezo katika simu. Kuna programu katika simu ambayo inaweza kucheza na wenzangu, michezo kwenye simu. Hii hufanya kuwa kama jambo moja la kuburidisha akili haswa baada ya kazi. Jambo hili unifurahisha zaidi kwani inaweza kuniezesha kuwa mbunifu zaidi. Jambo lingine ambalo natumia zaidi kwa simu ni malipo. Kila pahali napoenda penye nahitaji kulipa mimi hutumia simu yangu kulipa hivi. Kama vile kununua bidhaa, kulipa gari, kulipa piki piki au hata chakula naponunua. Hii ni jambo moja ambalo simu yangu ni muhimu zaidi. Jambo lingine ambapo mimi hutumia katika simu yangu ni katika mawasiliano. Kwani simu ni mojawapo ya chombo ambacho ni rahisi zaidi kutumia katika mawasiliano. Jambo lingine ambalo natumia zaidi kwa simu yangu ni kutazama video mitandaoni na kupata taarifa moja kwa moja kutoka dunia kote. Hii ni baadhi ya mambo ambayo natumia zaidi katika simu yangu.

Kitu ambacho kina nipa motisha zaidi kazini, ni jinsi ninavyo saidia watu. Katika kazi yangu ya utabibu, kitu ambacho kina nipa motisha ni kuona jinsi wagonja wanapata nafuu, kupitia masuluhisho ambayo tumewapa. Hii ni jambo ambalo linanifurahisha kwani nafurahia zaidi ya ambapo mtu alikuja akiwa dhaifu na anatoka akiwa salama kabisa. Hii ni jambo ambalo mimi hufurahia zaidi. Kwani kila siku napo amka nafurahia kwamba, huwa niko na chanzo kizuri katika maisha ya binadamu na mimi siwezi.

Ndiyo, mimi hutowa sadaka au michango. Kutowa sadaka na michango ni jambo ambalo tumefunzwa tango tuwe wadogo. Kwani kutowa, uonyesho ukarimu na ili ikaweze kusaidia watu wengine. Mchango ni jambo ambalo imefanyika tango tuwe wadogo. Kwani, michango husaidia watu kusaidika katika mambo bahali walipo kuama. Michango ni jambo ambalo limeunganisha jami na ikaweza kusaidia watu ili wakipetu kupata kusaidizi katika kazi za.

Ndiyo, mimi nina ndege wa aina mingi nyumbani. Ndege wa kwanza ambaye nimefuga ni njiwa. Njiwa ni ndege ambaye nilimpenda tangu niwe mdogo. Kwani wananifurahisha kwa jinsi wanavyofanya mambo yao. Ndege huyu pia njiwa huwa na nyama tamu kwani wanapokuwa wakubwa mimi huwachinja mara moja. Ndege mwingine ambaye mimi hufuga nyumbani ni kuku. Kuku ni ndege mmoja ambaye amefugwa zaidi duniani na watu wengi. Kwani ana faida zake. Kwanza kuku unaweza ukakula mayai yake na ukamla kuku mwenyewe. Hii ni chakula bora kwa binadamu. Pia kuku husaidia kula wadudu wadogo wadogo nyumbani hivyo wanasaidia katika ulinzi nyumbani. Ndege mwingine ambaye nimefuga nyumbani ni kanga. Kanga ni ndege mmoja wa porini ambaye unapomtunza vizuri anaweza kutulia nyumbani. Ndege huyu pia ana mayai mazuri ambayo ni matamu na pia nyama yake ni nzuri sana yenye virutubishi vingi kwa mwili ya binadamu. Hivyo ndege hawa hunifurahisha zaidi.

Ndiyo, mimi hupenda kuzungumuza kuhusu siyasa, hasa siyasa ya inchi yetu. Siyasa ni moja wapo ya jambo ambalo huezi puzia inchini kwetu. Kwani kila siku wana siyasa na wana inchi wana zungumuza. Siyasa ni moja kitu ambacho kina usiaro karibu na binadamu. Kwani maamuzi ya wana siyasa ya na mambo mabaya au mazuri katika maisha ya binadamu. Hivyo basi, mimi hupenda kuzungumia siyasa kwani inanihusu moja kwa moja.

Ndiyo, mimi hupenda kuendesha baisikeli. Mara nyingi, mimi hupenda kuendesha baisikeli, jioni na siku za wikendi. Kwa sababu jambo la kwanza, baisikeli hunisaidia kupunguza uzito. Wakati nilikuwa na uzito wa juu zaidi, nilikuwa naendesha baisikeli kila siku. Kwani inanisaidia kupunguza uzani, kwa kuwa unaweza kupungunza kalori ambazo unatumia kwa siku. Jambo lingine ni hu inasaidia afya bora. Kwani unapoendesha baisikeli inanyosha misuli mwilini na kuboresha upigaji wa moyo hivyo. Unakuwa mwenye afya bora na unaeza kupunguza hatari za magonjwa mwengine kama wa kisukari au wa presha. Pia jamou lingine ni kuboresha hali ya akili. Kwani unapoendesha baisikeli inakufanya uwe mtu makini ili usiweze kugonga wengine au kuangusha kuanguka. Kwani ni rahisi zaidi kuanguka ukiwa kwenye baisikeli. Jambo lingine ni inakuza ustahimili. Kwani katika milima inafika mahali unalemewa. Bali unapo jikaza inasaidia mwili kuongeza nguvu kwa ujumla.

Mimi hupenda mikutano ya aina mingi. Mkutano wa kwanza ambayo mi hupenda ni mikutano ya elimu. Kwani mikutana ya kielimu inanisaidia kuongeza taaluma yangu na maarifa. Haswa katika mkutano mzuri ni ile ya kisayansi. Kwani wataalamu wanapokuja, wanatuonyesha mambo anabayo wanafanya kwa njia ya kitaaluma ya kisasa. Aina ingine ya mikutano ambayo mi hupenda ni mikutano ya michezo. Mchezo ni mojawapo ya vitu ambavyo mimi hupenda zaidi duniani. Kwani michezo huimarisha mashindano hivo basi na inaleta ushindano. Hivo basi mkutano ni nzuri sana haswa kwa shabiki wa michezo. Mkutano mwingine muhimu ambayo mi hupenda ni mkutano wa afya kwani kupata taarifa mgeni kuhusu njia ya kutunza mwili na afya yetu ni muhimu sana.

Changamoto moja ambayo nakutana nayo kazini ni muda. Wakati mwingine kazi inakua mingi na muda unakua mchache. Hivyo basi unalazimika kukaa zaidi kazini. Hili jambo ambalo nahitaji maamuzi ya darura. Jambo lingine muhimu ama changamoto mwingine nayqpitia kazini ni kazi kuwa nyingi kuliko sisi ambaye tunafanya kazi. Hii ni jambo ambalo linahitaji watu wengine kuongezewa kazini. Changamoto lingine ambao napitia kazini ni kuwa na watu wasumbufu, hivo basi inakufanya kazi yako kuwa gumu au kukakua na watu ambao hawa.